Unafanyaje kazi ya ushirikiano na wengine. Ninaposhirikiana na wengine kwa kazi tunasaidiana kimawazo tunafanya kazi tunapo kwa fikra tunaunganisha fikra zetu pamoja na inatusaidia kupata manufaa.

Mimi huhifadhi pesa kwa kuweka kwa simu kwa kiwango cha mshwari na zingine ninaeka kwa benki zingine nazitumia kwa biashara kuweza kuzikuza na kuongezeka hivyo ndo mimi huhifadhi pesa zangu.